Kwa upande wangu, napendelea zaidi mwanga wakati kuliko mwanga mkali kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, uwiano, na faraja katika maisha ya kila siku. Mwanga una mchango mkubwa sana katika hali ya hisia, umakini na hata afya ya akili. Jambo ambalo watu wengi, jambo ambalo watu wengi walizingatia kwa undani. Kupitia uzoefu wangu wa kila siku. Nimegundua kuwa, mwanga wa kati unanisaidia kufanya mambo mambo yangu kwa ufanisi zaidi bila kunichosha au kunifanya nijisikie kutojisikia vizuri. Kwanza kabisa, mwanga wa kati hunipa mazingira tulivu ambayo yanafaa yanafaa kwa shughuli nyingi, ninazozifanya. Ninapokuwa nasoma, ninafanya kazi au hata ninaandika sipendi mwanga mkali sana kwa sababu hunifanya. Hunifanya macho yangu yachoke haraka. Mwanga mkali unaweza kuwa mzuri katika maeneo fulani kama hospitali au sehemu za kazi zinazohitaji umakini wa hali ya juu. Kwa muda mfupi, lakini katika maisha ya kawaida nahisi unakuwa mzito na unaadhiri umakini wangu. Mwanga wa kati huniruhusu kuona vizuri bila kuumiza macho au kusababisha maumivu ya kichwa. Mwanga wa kati kwa mchango mkubwa pia, katika hali yangu ya kihisia. Mwanga mkali, mwanga mkali sana wakati mwingine hunifanya nijisikie, kama niko chini ya shinikizo au katika mazingira yasiyo ya asili. Kwa upande mwingine, mwanga hafifu kupita kiasi hunifanya nijisikie uchovu, mwenye usingizi au hata kukosa hamasa ya kufanya kazi. Mwanga wa kati huwa katikati ya hali hizi, mbili, hunipa mwangaza wa kutosha, hunifanya nijisikie macho na makini, lakini pia hunipa utulivu wa kisaikolojia, unaonisaidia kuwa na amani ya ndani. Sababu nyingine inayonifanya nipende mwanga wa kati, ni kwa sababu unafaa zaidi na mwanga wa asili. Hasa wakati wa asubuhi au jioni. Mwanga wa asili. Wa nyakati hizi huwa si mkali sana kama wa mchana. Wa saa sita wala si hafifu kama wa usiku. Mwanga laini unaopenya taratibu na kuleta hisia ya faraja. Inapokuwa katika chumba chenye mwanga wa kati. Inapokuwa kwenye chumba chenye mwanga wa kati. Unaofanana na huo wa asili. Mimi huhisi kama niko karibu zaidi na mazingira ya nje jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mwanga wa kati hunisaidia sana katika kupumzika. Wakati wa jioni, sipendi kuwasha taa kali sana kwa sababu huadhiri uwezo wangu wa kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Mwanga mkali jioni, mwanga mkali jioni, unaweza kudanganya ubongo na kuufanya uamini kuwa bado ni mchana. Hivyo hunifanya nipate nguvu nipate ugumu wa kulala. Mwanga wa kati hasa wa rangi ya manjano au nyeupe laini hunisaidia kuingia katika hali ya utulivu na kunitayarisha kisaikolojia kwa usingizi mzuri. Hata katika shughuli za kijamii napendelea mazingira yenye mwanga wa kati napo kuwa na marafiki au familia. Mazingira yenye mwanga mkali sana. Hunifanya nijisikie kama niko katika ofisi au sehemu rasmi sana Mungu wakati huleta hali ya ukaribu na urafiki na huwafanya watu wajisikie huru kuzungumza na kufurahia muda pamoja. Ndiyo maana maeneo mengi ya mikahawa au nyumba za wageni. Hutumia mwanga wa kati ili kuunda mazingira ya kustarehesha. Pia upande wa afya ya macho ninaona mwanga wa kati kuwa bora zaidi. Kukaa muda mrefu chini ya mwanga mkali kunaweza kuchosha macho na kusababisha maumivu, hasa kwa mtu anayefanya kazi na skrini kama kompyuta au simu mwanga wakati husaidia kupunguza mkazo. Mkazo kwa macho na hunifanya nifanye kazi kwa muda mrefu bila usumbufu mkubwa. Hili ni jambo muhimu sana kwangu. Hasa katika dunia sasa ambapo teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku.

Swali la kama napenda kusimamia au kusimamiwa, ni swali linalohitaji tafakari ya kina kwa sababu kila upande una faida na changamoto zake kulingana na mazingira. Uzoefu wa mtu na aina ya kazi, na aina ya kazi inayofanyika. Kwa upande wangu, napendelea zaidi kusimamia, lakini pia ninaona dhamani kubwa ya kusimamiwa hasa katika hatua fulani za maisha na kazi. Mtazamo wangu unatokana na uzoefu, maadili na namna ninavyoona maendeleo binafsi na ya pamoja yakipatikana kwa ufanisi. Kupanga kabisa, napenda kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kuongoza, kupanga na kuleta mabadiliko chanya. Kusimamia kunanifanya nijisikie nina jukumu la moja kwa moja katika mafanikio ya timu au shirika. Napokuwa msimamizi, napata nafasi ya kusikiliza mawazo ya wengine, kuyachambua na kuyageuza kuwa vitendo vinavyoleta matokeo. Hii hunipa kuridhika. Kwa sababu naona mchango wangu ukiwa na athari halisi. Pia kusimamia hunisaidia kukuza ujuzi wa uongozi, mawasiliano na utatuzi. Na utatuzi wa matatizo ambao ni muhimu sana katika maisha ya kazi na hata kijamii. Sababu nyingine inayonifanya nipende kusimamia, ni uhuru wa kufanya maamuzi. Ingawa si kila mtu huwa, huwa rahisi, ingawa si kila, ingawa si kila uamuzi huwa rahisi uwezo wa kuchagua mwelekeo, kupanga vipaumbele. Na kubuni mikakati hunifanya nijisikie nina uthibiti wa kazi ninayoifanya. Uhuru huu hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa sababu unajua mafanikio au changamoto zitakuwa matokeo ya juhudi na maamuzi yangu. Aitha, kusimamia hunipa nafasi ya kuwaleta wengine, kuwalea wengine, hasa wale walio chini yangu kwa kuwapa muongozo, ushauri na msaada wanaohitaji ili wakuwe kitaala, kitaaluma na binafsi. Hata hivyo, napenda kusimamia kwa mtazamo, wa uongozi, shirikishi, si amri na vitisho. Ninaamini msimamizi mzuri ni yule anayesikiliza, anayejali, anayejali watu wanaoongoza, na anayejenga mazingira ya kazi yenye heshima na ushirikiano. Kusimamia kwa njia hii hunisaidia kujenga uaminifu kati yangu na timu. Jambo linalo jambo linaloongeza ufanisi na kuthirika kazini, kurithika kazini. Kwangu, kusimamia si suala la kuwa juu ya wengine, bali ni jukumu la kuhudumia wengine ili wafanikiwe. Pamoja na upendeleo wangu wa kusimamia, pia ninaona umuhimu mkubwa wa kusimamiwa. Kusimamiwa hunipa nafasi ya kujifunza, hasa ninapokuwa katika mazingira mapya au ninapo, napochukua jukumu jipya. Msimamizi mzuri anaweza kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Kunielekeza pale ninapokosea na kunihamasisha kufikiri uwezo wangu kamili. Katika hatua za mawazo za kazi au katika nyanja ambazo zina uzoefu mkubwa kusimamiwa ni jambo la msingi sana kwa sababu hunijengea, hunijengea msingi imara wa taaluma. Zaidi ya hayo kusimamiwa hunifundisha nidhamu, uvumilivu na heshima. Kupokea maelekezo kufuata taratibu, na kuwajibika kwa kazi uliyopewa ni sehemu muhimu ya ukuwaji wa kitaaluma. Mtu anayejifunza kusimamiwa vizuri huwa na uwezekano mkubwa, wa kuwa msimamizi mzuri baadaye kwa sababu wanaelewa changamoto na mahitaji ya wale anaowaongoza. Kwa hiyo, sioni kusimamiwa kama udhaifu, bali kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Pia kusimamiwa hupunguza mzigo wa maamuzi mazito, kuna nyakati ambapo ni afadhali kuwa chini ya usimamizi ili kuzingatia kazi yako maalum bila kubeba mzigo mkubwa wa uwajibikaji wa jumla.

Ninapenda sana sanaa kwa ujumla kwa sababu ni njia mojawapo ya binadamu kujieleza, kuwasilisha hisia na kuakisi maisha halisi ya jamii. Hata hivyo, kati ya njia mbalimbali za sanaa zilizopo, sanaa ninayoipenda zaidi ni sanaa ya uchoraji na sanaa ya fasihi. Hasa ile inayohusiana na hadithi, mashairi na maandishi ya kubuni. Aina hizi mbili za sanaa hunigusa kwa kina kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari, kuhisi na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kwanza kabisa, napenda sanaa ya uchoraji kwa sababu ya uwezo wake wa kuwasilisha ujumbe mkubwa bila kutumia maneno. Mchoro mmoja unaweza kueleza hadithi nzima hisia nzito au hali ya kijamii kwa rangi maumbo na mitindo tofauti ninapo itazama sanaa ya uchoraji, mara nyingi hujikuta nikijaribu kuelewa mawazo ya msanii, ujumbe alio kusudia na mazingira alio kuwa akiyaakisi. Uchoraji wa maadhari ya asili, hunivutia sana kwa sababu hunikumbusha uzuri wa mazingira, utulivu wa vijijini, na nguvu ya uumbaji wa mungu. Picha za milima, bahari, miti, na machweo ya jua hunipa amani ya moyo na hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Zaidi ya hayo, napenda sanaa ya uchoraji inayogusa maswala ya kijamii. Mchoro unaonyesha maisha ya watu wa kawaida, changamoto za umasikini au mapambano ya kijamii. Hunifanya nifikirie kwa kina kuhusu hali ya dunia tunayoishi aina hii ya sanaa huniamsha. Aina hii ya sanaa huniamsha kifikira na hunifanya nitafakari nafasi yangu katika jamii. Navutiwa na wasanii wanaotumia sanaa kama sauti ya wasio na sauti wakionyesha hali halisi za maisha bila kuogopa ukweli. Kwa upande wa sanaa ya fasihi, hii ni aina ya sanaa ninayoipenda sana kwa sababu hunipa uwezo wa kusafiri. Wa kusafiri kwa mawazo bila kundoka mahali nilipo. Kupitia vitabu, hadithi fupi, riwaya na mashairi, ninaweza kuingia katika ulimwengu tofauti kabisa. Nitakutana na wahusika mbalimbali na kushuhudia maisha yao. Fasihi hunifundisha mengi kuhusu tabia za binadamu, maadili na mitazamo tofauti ya maisha. Napenda sana hadithi zinazo gusa maisha ya kawaida ya. Maisha ya kawaida ya watu, changamoto wanazo kutana nazo, na namna wanazo shinda au kushindwa. Mashairi mashairi pia yana nafasi ya pekee moyoni mwangu. Napenda mashairi kwa sababu ya lugha yake ya picha mafumbo na hisia nzito zinazo zinazo bebwa katika mistari michache shairi linaweza kueleza furaha huzuni upendo au maumivu kwa njia fupi lakini yenye uzito mkubwa. Kusoma au kusikiliza shairi nzuri hunifanya nijisikie nimetulia na wakati mwingine hunifanya nijitafakari zaidi kuhusu maisha yangu binafsi. Pia ninavutiwa na sanaa ya muziki, hasa muziki mwenye ujumbe mzuri na unao gusa maisha ya kila siku. Muziki ni sanaa inayoe unganisha watu bila kujali lugha, kabila au umri. Ma mzuri unaweza kuniburudisha, kunifariji au kunipa motisha. Napenda muziki unao zungumzia maswala ya kijamii, mapenzi ya kweli au matumaini ya maisha kwa sababu hunifanya nijisikie nimeunganishwa na wengine. Isitoshe napenda pia sanaa ya maigizo na filamu kwa sababu huunganisha aina nyingi za sanaa kwa pamoja. Kama uigizaji, muziki, uandishi na uandishi wa hadithi na picha filamu au tamthilia nzuri inaweza kunifanya nicheke, nilie au nitafakari kwa kina kuhusu maisha, kuhusu maisha yangu aina hii ya sanaa hunifundisha kwa vitendo na huniacha na maswali au mafunzo yanao dumu kwa muda mrefu. Kwa jumla, sanaa ninayo ipenda zaidi ni ile inayo gusa maisha halisi, inayo amsha fikra na inayo nichochea kihisia. Iwe ni uchoraji, fasihi, muziki au filamu sanaa.

Kwa maoni yangu mfanyabiashara bora zaidi si lazima awe yule mwenye utajiri mkubwa kuliko wote duniani bali ni yule ambaye anaweza kuanzisha na kukuza biashara kwa maono nidhamu uvumilivu na athari chanya na athari chanya kwa jamii. Mfanyabiashara bora ni mtu anayechanganya akili ya kibiashara, ubunifu, uongozi mzuri na maadili ili si tu kujinufaisha binafsi bali pia kuboresha maisha ya wengine. Kwa msingi huo, napozungumzia mfanyabiashara bora zaidi na mwona kama mfano wa kuigwa katika biashara na maisha kwa ujumla. Kwanza kabisa, mfanyabiashara bora huwa na maono ya mbali. Ana uwezo wa kuona fursa pale ambapo wengine wanaona matatizo. Maono haya humsaidia kuanza biashara hata katika wazingira magumu au yasio na uhakika. Mfanyabiashara wa aina hii haogopi kuchukua hatari zilizopimwa. Kwa sababu anaelewa kuwa hatari ni sehemu ya safari ya mafanikio. Hata anapo kumbana na kushindwa, haichukuli kama mwisho, bali kama somo la kumjenga na kumsaidia kuboresha mikakati yake. Pili, mfanyabiashara bora huwa ni mvumilivu na mwenye bidii kubwa. Biashara nyingi haifanikiwi mara moja, zinahitaji muda, juhudi, nakujitoa kwa na kujitoa kwa kiwango kikubwa. Mfanyabiashara bora haachi ndoto yake. Kirahisi haachi ndoto yake kirahisi anapokutena na changamoto kama ukosefu wa mtaji ushindani mkali au hasara badala yake. Badala yake yeye hutafuta njia mbadala hujifunza kutokana na makosa na huendelea kusonga mbele. Uvumilivu huu ndiyo unaotofautisha wafanyabiashara waliofanikiwa wale wanaokaa tamaa mapema. Sifa nyingine muhimu ya mfanyabiashara bora ni nidhamu na uaminifu. Anaelewa umuhimu wa kupanga fedha, kutenganisha matumizi binafsi na ya biashara na kuzingatia misingi ya uadilifu. Uaminifu wake huwafanya wateja, wafanyakazi na washirika wa biashara kumuamini. Biashara inayojengwa juu ya uaminifu hudumu kwa muda mrefu na hujenga jina nzuri katika jamii. Mfanyabiashara bora anajua kuwa faida ya haraka. Anajua kuwa faida haraka isio na uadilifu inaweza kuharibu biashara kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, mfanyabiashara bora ni kiongozi mzuri. Anauwezo wakuongoza na wakuwa hamasisha wengine kufanya kazi kwa bidii na kwa malengo ya pamoja. Anawaheshimu wafanyakazi wake, anawasikiliza na anawathamini na anathamini mchango wao. Badala ya kuwaamuru tu, huongoza kwa mfano, kiongozi wa aina hii hujenga timu imara, inayofanya kazi kwa moyo mmoja. Jambo linalosaidia biashara kukuwa na kustawi. Wafanyakazi wanapo hisi kuthaminiwa, hufanya kazi kwa bidii na uaminifu zaidi. Mfanyabiashara bora pia huwa mbunifu na tayari kujifunza. Dunia ya biashara hubadilika kila wakati. Kutokana na teknolojia, mahitaji ya wateja na ushindani. Mfanyabiashara bora hachukui mafanikio ya jana kama dhamana ya kesho. Huendelea kujifunza, kusoma, kusikiliza mawazo mapya na kubadilika kulingana na wakati. Ubonifu humsaidia kuboresha bidhaa au huduma zake na kubaki mbele ya mashindano. Anaweza kutumia teknolojia na soko ya kidigitali au mbinu mpya za uzalishaji ili kuongeza ufanisi wa biashara yake. Badala yake yeye hutafuta njia mbadala hujifunza kutokana na makosa na huendelea kusonga mbele. Uvumilivu huu ndiyo unaotofautisha wafanyabiashara waliofanikiwa wale wanaokaa tamaa mapema hurejesha hivyo hufanya juhudi za kurejesha kwa jamii kupitia ajira miradi ya kijamii au huduma bora. Biashara inayojali wa watu hujenga uhusiano mzuri na jamii.

Mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na nimeyafanya kuwa sehemu ya ratiba yangu ya kawaida kwa sababu ya faida nyingi ninazozipata kimwili kiakili na hata kihisia. Kwangu mazoezi si jambo la kufanywa kwa kulazimishwa bali ni utaratibu ninaoufurahia ninaouona kama njia ya kujitunza na kujiendeleza binafsi. Kila siku ninapifanya mazoezi, huhisi kama najiwekea msingi mzuri wa afya na maisha bora ya baadaye. Kwa kawaida, mazoezi yangu huanza asubuhi mapema. Ninaamini kuwa asubuhi ni wakati mzuri wa kufanya mazoezi kwa sababu mwili na akili huwa bado safi. Bila kuchoka na shughuli za siku, ninapoamka huanza kwa mazoezi mepesi ya kujinyoosha mwili. Haya hunisaidia kuamusha misuli, kuondoa usingizi na kujiandaa kwa mazoezi makubwa zaidi. Kujinyoosha hunifanya nijisikie mwepesi na hunisaidia kuepuka maumivu ya misuli au majeraha. Baada ya hapa, hufuata mazoezi ya moyo na pumzi. Kama kukimbia kwa muda mfupi, kuruka kamba, au kufanya mazoezi ya haraka ya mwili. Mazoezi ya haraka ya mwili mzima kama jumping jacks. Mazoezi haya hunisaidia kuongeza mapigo ya moyo na kuchoma kalori. Ninapofanya mazoezi haya japo jasho hutoka, lakini huwa najisikia mwenye nguvu na hai. Mazoezi ya aina hii hunipa nguvu ya kuanza siku nikiwa na ari na motisha. Sehemu muhimu sana ya mazoezi yangu ya kila siku ni mazoezi ya kuimarisha misuli. Hapa hufanya mazoezi kama push-ups, sit-ups, squats, planks na wakati mwingine kutumia uzito mdogo kama dumbbells. Mazoezi haya hunisaidia kujenga nguvu ya mwili, kuimarisha misuli ya kuboresha mkao wa mwili. Ingawa wakati mwingine huchosha najikumbusha kuwa matokeo yake ni ya muda mrefu na hilo hunifanya niendelee bila kukata tamaa. Mbali na mazoezi ya nguvu pia hujumuisha mazoezi ya kunyambulika na utulivu wa akili. Kama yoga au mazoezi ya kupumua, haya hufanyika hasa jioni au baada ya siku ndefu ya kazi. Mazoezi haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kutuliza akili ya hunifanya ni na kuifanya miili ipumzike. Kupumua kwa utaratibu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye uwiano wa kihisia. Jamba ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Napenda pia kutembea kwa miguu kama sehemu ya mazoezi yangu ya kila siku wakati mwingine, hutembea kwa umbali mrefu. Hasa jioni nikitazama mazingira, yanayonizunguka. Kutembea hunipa nafasi ya kutafakari, kupanga mawazo yangu na kupumzika kiakili. Pia ni njia nzuri ya mazoezi ambayo si mazito sana lakini yana faida. Faida kubwa kwa afya ya moyo na viungo. Mazoezi yangu ya kila siku hayahusiani tu na mwili, bali pia yamenisaidia sana kiakili. Tangu nianze kufanya mazoezi mara kwa mara, nimegundua kuwa nina umakini zaidi, mawazo chanya, na uwezo mzuri wa kukabiliana na changamoto. Mazoezi hunisaidia kupunguza wasiwasi na msongo wa mawazo, na hunifanya nijisikie mwenye kujiamini zaidi. Pia hunisaidia kulala vizuri usiku kwa sababu mwili huwa umechoka kwa njia nzuri na akili iko tulivu. Zaidi ya hayo, nimejifunza nidhamu kupitia mazoezi ya kila siku. Ni siku ambazo ninahisi kuchoka au sina hamasa ya kufanya maoezi lakini hujilazimisha kidogo kwa sababu najua umuhimu wake. Nidhamu hii imenisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha kama kazi au masomo. Mazoezi yamenifundisha kuwa mafanikio yanahitaji uthabiti na uvumilivu. Kwa ujumla, mazoezi ya kila siku ni sehemu isiyotenganishwa na maisha yangu. Yamenisaidia kuboresha afya yangu, kuongeza nguvu, kupunguza msongo wa mawazo, na kujenga tabia ya nidhamu kwangu, tabia ya nidhamu. Kwangu kufanya mazoezi, si tu kuhusu kuwa na mwili wenye nguvu, bali ni kuhusu kuwa na maisha yenye uwiano, furaha na afya njema. Nitaendelea kufanya kuwa sehemu ya maisha yangu kwa sababu ninaamini kuwa mazoezi ni uwekezaji bora zaidi.

Kwa upande wangu, napendelea chakula chenye latha ya kati. Yani sii kali sana, wala sii laini kupita kiasi, lakini chenye mchanganyiko mzuri wa viungo vinavyoongeza latha na harufu bila kufunika latha asili ya chakula chenyewe. Napenda chakula ambacho kimeheshimu viungo vyake via msingi, huku huku kipewa nguso wa ubunifu, wanawakifanya kivutie zaidi. Ladha hii ya wastani hunifanya ni furahie chakula kwa utulivu. Kwa utulivu unapia hunifanya nihisi vizuri baada ya kula. Bila kusumbuliwa na viungo vikali au ukosefu wa ladha kwanza kabisa, napenda chakula chenye ladha ya asili ilio oboresho kwa viungo vya kiasi. Kwa mfano, mboga zilizopikwa kwa njia rahisi lakini zenye viungo kama vitunguu nyanya tangawizi na kitunguu saumu huleta ladha huleta ladha nzuri zaidi. Viungo hivi, viungo hivi, havichoki ulimi, bali huongeza utamu na harufu iliocho chea hamu ya kula. Napenda pia kutumia viungo viyasili kama binzari, iliki, mudalasini na pilipilimanga kwa kiasi. Sababu huongeza kina cha ladha bila bila kuifanya chakula kuwa kali kupita kiasi. Pili, napenda chakula chenye mchanganyiko wa ladha tofauti kama vile utamu kidogo, uchachu wa kiasu, na chumvi inayo na chumvi inayolingana, mfano mzuri nchakula chenye limao kidogo au nyanya, ambayo huongezo uchachu unawosaidia kusawazisha mafuta au utamu au utamu uliopo ladha kama hii huifanya chakula kisiwe kizito na hunifanya nifurahie kila tonge. Chakula chenye uwiano wa latha huonyesha ustadi wa mpishi na hufanya kula kuwa uzoefu kwa kufurahisha zaidi. Hata hivyo, sipendi kabisa chakula chenye pilipili au latha kali. Kila napendelea iwe kwa kiasi. Kuna nyakati fulani ambapo chakula chenye pilipili hunipa raha hasa wakati wa baridi au ninapotaka kuamsha hamu ya kula. Lakini pilipili ikizidi hufunika ladha nyingine zote na zingine zote na kufanya chakula kisiweze kufurahewa kikamilifu. Kwa maoni yangu, latha kali inapaswa kuwa inapawa kuwa nyongeza si kiini cha chakula chochote. Napenda pia sana chakula chenye latha ya kitamaduni kwa sababu kuleta hisia za nyumbani na kumbukumbu za utotoni. Chakula cha asili kama wali uliopikwa vizuri ugali wenye mboga au nyama na vyakula vya asili vilivyopikwa kwa viungo nza kawaida hunipa faraja ya kipekee. Ladha hizi hunikumbusha familia, mikusanyiko ya kijamii na nyakati za pamoja ambazo zilikuwa na furaha na amani. Kwa hiyo, latha chakula kwangu si swala la ulimi tuu, bali ni la hisia na kumbukumbu. Zaidi ya hayo, napendelea chakula chenye ladha safi na s icha mafuta mingi sana. Mafuta ya kizidi, mara nyingi, mara nyingi. Funika ladha halisi ya chakula na kufanya nisijiskie vizuri baada ya kula. Chakula chenye latha safi hunifanya nihisi mwepesi na munye nguvu. Napenda mbinu za kupika kama kuchemsha kukanga, kukaanga kwa mafuta kidogo, au kuoka. Kwa sababu huhifadhi ladha ya asili ya chakula na pia ni bora kiafya. Napenda pia kujaribu latha mpya mara kwa mara, hasa kutoka tamaduni tofauti, kunye chakula cha kigeni hunipa fursa, hunipa fursa ya kujifunza na kupanua upeo wangu wa latha. Hata hivyo, hata katika vyakula vya kigeni, bado ninapendelea latha isi yo katika uweano mzuri, napendelea ladha iliyo katika uwiano mzuri. Sio kuwa kali kupita kiasi wala baba sana. Ladha nzuri kwangu ni ile inayo ni ile inayo niacha nikiwa nimeridhika na nikitamani kula tena siku nyingine. Napendelea chakula chenye latha ya wastani, enye uwiana mzuri wa viungo, utamu, chumvi na uchachu wa kiasi. Latha kama hii hunifanya nifurahia chakula kwa utulivu, kuheshemu kazi ya mpishi pia kujali afya yangu.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn na kwa kweli, ni mojawapo ya vitafuno ninavyovipenda zaidi. Popcorn hunivutia kwa sababu ni rahisi kuunda, ina ladha nzuri, na inaweza kuliwa katika mazingira mbali mbali, iwe nyumbani, sinema au hata wakati wa sherehe ndogo ndogo. Kila ninapokula popcorn, huhisi huhisi mchanganyiko wa furaha, utulivu na burudani, hasa ninapozila wakati wa kutazama filamu au kuzungumza na marafiki. Kwanza kabisa, napenda popcorn kwa sababu ya ladha yake ya kipekee. Inaweza kuandaliwa kwa njia tofauti kulingana na upendeleo wa mtu. Hapo wanaopenda popcorn yenye chumvi kidogo wengine hupenda yenye sukari, na wengine huongeza siagi au viungo mbalimbali ili kulifanya iwe na ladha zaidi. Kwa upande wangu, napenda popcorn yenye ladha ya chumvi na siyagi kidogo. Kwa sababu, mchanganyiko huo hunipa ladha laini na yenye kuvutia bila kuwa na, bila kuwa na nzito sana. Harufu ya popcorn, harufu ya popcorn inayochipuka kwenye sufuria au moshini ni kitu kinachoweza kumfanya mtu atamani kula hata kabla haja, haijakamilika. Sababu nyingine inayofanya nipende kula popcorn ni ura, ni urahisi wake wa maandalizi. Haihitaji viungo vingi wala muda mrefu. Nafaka chiche za mahindi, mafuta kidogo au siyagi, na joto tu na joto tu vinatosha kuandaa bakuli nzima bakuli nzima la popcorn. Urahisi huu, urahisi huu hunifanya nione popcorn kama chaguo bora wakati ninapohitaji kitafunio cha haraka, hasa nikiwa nyumbani na sitaki kupika chakula kikubwa. Pia ni rahisi sana kubeba. Jambo linalofanya iwe kitafunio kizuri kwa safari fupi au mikusanyiko ya marafiki. Popcorn pia, popcorn pia inanivutia kwa sababu ya mazingira inayoambatana nayo. Mara nyingi huhusishwa na burudani na wakati wa kupumzika, wakati wa kutazama filamu au tamthilia, kula popcorn huongeza ladha ya burudani hiyo. Inafanya tukio lihisi maalumu zaidi kama vile kuleta hali ya sinema hata ukiwa nyumbani. Pia ninapokula popcorn na marafiki au familia, huongeza mazungumzo na furaha kwa sababu ni chakula kinachoweza kushirikishwa kwa urahisi. Zaidi ya hayo, popcorn ina faida fulani kiasi ukilinganisha na vitafunio vingine. Ingawa, ingawa watu wengi huiona kama chakula cha burudani tu popcorn asilia, asilia hiyo na mafuta mingi au sukari nyingi ina nyuzinyuzi ambazo husaidia mmiminyo wa chakula. Inaweza kumsaidia mtu kujisikia ameshiba kwa muda mrefu, hivyo kupunguza hamu ya kula vitafunio vingine visivyo na afya. Ndiyo maana, ninapojaribu kula kwa uangalifu, huchagua popcorn iliyotengenezwa nyumbani badala ya ile ya dukani iliyo na mafuta mengi au ladha bandia. Popcorn pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni. Nakumbuka nyakati tulipokuwa tukitengeneza popcorn nyumbani kama familia. Tukisikiliza mlio wa nafaka zilipo, nafaka zikilipuka na kushangilia kila mara zinapoanguka kuwa popcorn. Zilipogeuka kuwa popcorn, ilikuwa ni shughuli ndogo lakini iliyoleta furaha kubwa. Kumbu kumbu hizi hunifanya nijisikie karibu na watu ninaowapenda na hunikumbusha nyakati rahisi, lakini za thamani. Hata hivyo napenda kula popcorn kwa kiasi. Najua kuwa kula sana hasa ile yenye mafuta mingi au sukari nyingi kunaweza kuathiri afya. Kwa hiyo, huhitaji kuzingatia kiasi na kuchangia njia bora za kuandaa. Kwa kufanya hivyo naweza kufurahia ladha ya popcorn bila kujilaumu au kuathiri afya yangu. Kwa jumla, napenda kula popcorn kwa sababu ni kitafunwa chenye ladha nzuri, rahisi kuandaa, kinachohusishwa na burudani na mapumziko, chenye faida fulani kiafya endapo kitaandaliwa vizuri. Kwangu, popcorn siyo chakula tu, bali ni sehemu ya furaha ndogo ndogo, inazofanya maisha ya kila siku, yawe yenye ladha, yawe yenye ladha zaidi.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na uzoefu huo ni miongoni mwa ni miongoni mwa kumbukumbu ambazo haziwezi kufutika kwa urahisi akilini mwangu kusafiri kwa ndege ni tukio la kipekee sana hasa kwa mtu anae kutana nalo kwa mara ya kwanza tangu maandalizi ya safari hadi kufika unako enda. Kila hatua huja na hisia, mafunzo, na uzoefu wa aina yake. Kwangu, safari ya ndege haikuwa tu kuhusu kufika mahali fulani bali pia ilikuwa safari ya kihisia na kielemu. Kabla ya siku ya safari, nilijikuta nikiwa na mchanganyiko wa hisia za furaha, wasiwasi na msisimuko. Nilikuwa na hamu kubwa ya kuona jinsi, jinsi mambo ya navyo kua uwanja wa ndege. Kwani nilikuwa nimesikia habari nyingi kuhusu, taratibu za usalama, ukaguzi wa mzigo, na radi bakali ya muda. Nilihakikisha nimejiandaa mapema kwa kufunga mizigo yangu kwa umakini. Nilihakikisha nina nyaraka zote muhimu kama kitambulisho na tiketi ya safari. Maandalizi haya yali nifundisha umuhimu wa kupanga mambo na kuwa makini na maelezo madogo madogo. Nilipo fika uwanja wa ndege nilishangazwa sana na ukubwa wake. Mpangilio na shughuli nyingi zilizo kuwa zinaeendelea. Kulikuwa na watu warika, mataifa na lugha tofauti waki safiri kwenda sehemu mbalimbali za dunia. Hali hii ilinifanya ni tambue jinsi dunia ilivyo pana lakini pia imeunganishwa kwa karibu kupitia usafiri wa anga. Taratibu za ukaguzi wa usalama zilikuwa kali lakini za lazima. Na zilinifanya nijisikie salama zaidi nikijua kuwa usalama wa abiria ume wekwa mbele mara ya kwanza kuingia ndani ya ndege ilikua hisia ya ajabu sana. Nilihisi kama nimeingia katika ulimwengu mwingine. Witi vilipangwa kwa mpangilio mzuri. Wahudumu wa ndege walikuwa wakitabasamu na kuwakaribisha abiria kwa heshima na kila kitu kileonekana kuwa kimepangwa kwa umakini mkubwa. Nilipo kaa kwenye kiti changu na kufunga mkanda wa usalama nilianza kuhisi msisimuko zaidi. Hasa nilipo fikiria kuwa muda mfupi badaye ningekua angani, juu kabisa ya ardhi. Wakati ndege ilipo anza kuondoka, nilihisi mabadiliko makubwa mwilini mwangu. Mapigo ya moyo yaliongezeka kidogo, masikio ya kaanza kuhisi mabadiliko ya shinikizo na sauti ya injini ikawa nzito zaidi. Hata hivyo, baada ya muda mfupi, nilianza kuzoea hali hiyo na kuanza kufurahia safari. Nilipo tazama nje kupitia dirisha la ndege ya nilishangazwa sana na mandhari nilio yaona ardhi ilionekana ndogo sana majengo ya kawa kama vichekesho vidogo na mawingu yalionekana karibu kiasi cha kutamani kuyagusa. Huu likuwa wakati wa kutafakari na kushangaa juu ya uwezo wa binadamu kuvuka mipaka ya kawaida. Safari yenyewe ilikuwa ya kufurahisha na ya kutuliza. Wahudumu wa ndege walikuwa wakitoa huduma kwa upole waki hakikisha kila abiria yuko salama na anajisikia wizuri tulipata nafasi ya kula chakula cha ndani wa ndege ambacho kilikuwa uzoefu mpya kwangu. Ingawa chakula cha ndege sii kama cha nyumbani nilifurahia kwa sababu kilikuwa sehemu ya uzoefu mzima wa safari. Pia nilipata muda wa kusoma kusikiliza mziki na kutafakari maisha yangu kwa utulivu. Nilipo karibia kufika nilipo kuwa naelekea nilihisi furaha na shukurani. Kutua kwa ndege kulikuwa hatua. Kutua kwa ndege kulikuwa hatua nyingine ya kusisimua. Hasa nilipoona ardhi ikikaribia polepole igawa kulikuwa na mtikisiko mdogo nilijisikia salama na mengine na mwenye imani kwa marubani na wahudumu wa ndege nilipo toka ndani ya ndege na kuingia tena uwanjani nilihisi kama nimekamilisha hatua muhimu katika maisha yangu. Kwa ujumla kusafiri kwa ndege kulinifundisha mambo mengi kwanza kulinifundisha umuhimu wa subira na kufuata taratibu. Pili kulinifundisha kuwa dunia si kudunia ni kubwa na yenye fursa nyingi na kusafiri ni njia.

Somo nililo lipenda zaidi ni kiwa shuleni ni kiswahili. Na upendo wangu kwa somo hili ulianza mapema sana. Hadi ukaendelea kukuwa kadri nilivyo kuwa ni kisonga mbele kielimu. Kiswahili kilikuwa zaidi ya somo la kufaulu. Somo la kufaulu mtihani kilikuwa njia ya kujieleza kuelewa jamii na kugundua uwezo wangu wa ndani. Kila nilipoingia darasani kwa kipindi cha kiswahili, nilihisi hamasa ya kipekee ambayo sikuipata kwa urahisi katika masomo mengine. Kwanza kabisa, nilipenda kiswahili kwa sababu ni lugha niluh ninayo tumia katika maisha ya kila siku. Ilikuwa rahisi kuhusisha yale tulio jifunza darasani na maisha halisi. Maneno, methali, nahau na misemo tulio fundishwa yalikuwa yanaonekana katika mazungumzo ya nyumbani, sokoni au hata kwenye vyombo vya habari. Hali hii ilinifanya nijisikie kuwa kile ninapojifunza kina dhamani na matumizi ya moja kwa moja. Si natharia tu ilio andikwa vitabuni. Sababu nyingine iliyo nifanya nipenda kiswahili ni fasihi. Kusoma hadithi fupi, riwaya, mashairi, na tamthilia kulinifungua akili na kunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Kupitia fasihi, nijifunza kuhusu maswala ya kijamii kama vile umaskini, uongozi, haki, mapenzi, na changamoto za maisha. Kuhusu wahusika katika vitabu vya fasihi, walinifanya nitafakari sana kwa sababu baadhi yao walikuwa kama watu tunaokutana nao katika maisha ya halisi. Wakati mwingine, nilijikuta nikijifunza mafunzo makubwa ya maisha kupitia simulizi halisi lakini zenye ujumbe mzito. Kiswahili pia kilinisaidia kukuza uwezo wangu wa kuandika na kuzungumza. Nilifurahia sana kuandika insha, iwe ni za wasifu, simulizi au hoja. Kupitia wandishi niliweza kueleza mawazo yangu kwa uhuru kuo nyesha ubunifu wangu na kujifunza kupanga hoja kwa mtiririko mzuri. Kila nilipo pata alama nzuri katika insha nilihisi fahari kubwa na kuongezeko kwa kujiamini. Hata pale nilipo kosea maoni, maoni ya walimu yalinsaidia kuboresha uhandishi wangu na kunifanya nipende zaidi kujifunza. Zaidi ya hayo, walimu wa kiswahili walichangia sana kuifanya nipende somi hili walikuwa na uwezo wa kufundisha kwa njia ya kuvutia wakitumia mfano halisi hadithi na mijadala darasani. Walituhimiza kuuliza maswali kutoa maoni na kushiriki kamilifu katika masomo. Zingira ya darasani yalikuwa ya kirafiki na ya kuheshimiana. Jambo lilo nifanya nisiogope kutoa mawaza yangu hata kama haya kuwa kamili. Kupitia walimu hawa na jifunza kuwa lugha ni chombo cha mawasiliano na pia ni silaha ya fikra. Kiswahili kilinifundisha pia kuhusu utambulisho na utamaduni nili jifunza kuwa lugha si maneno tu bali ni kilelezo cha historia, mila na maadili ya jamii. Kujifunza kiswahili kulinifanya nijivunie, nijivunie utamaduni wangu na kuthamini lugha ya taifa. Nilelewa umuhimu wa kuhifadhi kukuza lugha yetu ili isipotee au kudharauliwa. Hili li nijangia hisia uzalendo na heshima kwa jamii yangu ingawa kulikuwa na masomo mengine muhimu kama hisabati, sayansi na historia. Kiswahili kilikuwa cha peke moyoni mwangu kwasabu kilinipa nafasi ya kujieleza na kufikiri kwa kina. Masomo mingine yalihitaji zaidi kufikiri au kufuata kanuni lakini kiswahili kilinipa uhuru wa ubunifu na tafakari. Kila mwanafunzi alikuwa na nafasi ya kungaa kwa njia yake mwenyewe. Kwa jumla, somo nilio penda zaidi shuleni kiswahili na kwa sababu lilikuwa rahisi kueleweka lenye matumizi ya kila siku na lenye mchango mkubwa katika kujijenga kielimu.

Ndiyo, napenda hesabu sana. Na kwa mauni yangu, nisomo la kipekee ambalo linachanganya akili, mantiki na utaratibu. Hesabu si tu kuhusu kujumlisha au kutoa, mbali ni zana ya kuelewa dunia. Eneo tuzunguka na kutatua matatizo ya kila siku. Kila ni kikabiliana na tatizo la kihesabu. Huhizi kuwa mwili wangu na akili vina shirikiana, na furaha ya kupata suluhisho sahihi ni kubwa sana. Kwa hiyo, napenda hesabu si kwa sababu ni lazima tuifanye shuleni, bali pia kwa sababu inanikaza akili na kunifundisha nidhamu ya kufikiria kwa kina. Kwanza kabisa, napenda hesabu kwa sababu hunifundisha mbinu za utatuzi, utatuzi wa matatizo, utatuzi wa matatizo mengi. Hesabu ni zaidi ya kufanya kazi kwa mikono. Ni kuelewa tatizo kutambua menu zinazo faa na kutumia mantiki kufikiri na kutumia mantiki kufikia suluhisho. Kwa mfano tatizo moja la algebra linaweza kuwa na njia nyingi za kulitatua na kuchagua njia bora na kuchagua njia bora kuna tufundisha jinsi ya kufikiria kwa uangalihu na kwa mpangilio. Hii ni sifa muhimu sana. Hii ni sifa muhimu sana ambazo zinaweza kutumika katika maisha ya kila siku situ shuleni au kazini. Pili, hisabu hunisaidia kukuza ufahamu wa mantiki na mpangilio kila kipande cha hesabu kinahitaji hatua kwa hatua Namara nyingi kuna uhusiano kati ya sehemu moja na nyingine. Hii hunifundisha kuwa kila kitu kina sababu na matokeo na hivyo hunisaidia kuona matokeyo kuona mchakato wa maisha kwa mtazamo wa kina kwa mfano kuzingatia mantiki katika hesabu kunifundisha. Katika hesabu kuna nifundisha kuwa kila jambo linakanuni au au mfumo na kuelewa mfumo huo kunarahisisha kutatua changamoto zaidi ya hayo napenda hesabu kwa sababu hunipa furaha ya kufikia suluhisho. Kuna hisia ya kuridhika inayo jitokeza wakati nikimaliza tatizo zuri la hesabu. Hii ni tofaudi na furaha ya burudani. Ni furaha inayo jengwa kwa kujitahidi kwa jitihada, umakini na akili. Kila suluhisho sahihi ni kama thawabu. Ni kama thawabu inayo nipa motisha kuendelea kujifunza zaidi. Kukabiliana na matatizo magumu zaidi. Furaha hii ni kubwa furaha hii ni kubwa kiasi kwamba mara nyingi hufanya nisahau uchovu au msongo wa mawazo ulio kuwa nilio kuwa nao nilio kuwa nao kabla ya kuanza kufanya hesabu. Hesabu pia nisomo linalo nifundisha umuvulivu, uvumilivu na nidhamu. Si rahisi kila wakati kupata suluhisho mara ya kwanza. Mara nyingi lazima nirudie hesabu nijifunze kutokana na makosa na kujaribu njia mpya. Kupitia mchakato huu, napata subira, napata subira na kujifunza kushughulika kushugulikia changamoto kwa utulivu. Hii ni sifa inayo nifaa siyo tu katika hesabu, bali pia katika masomo mwingine na maisha kwa ujumla. Zaidi ya hilo, napenda hesabu kwa sababu hunifundisha umuhimu wa usahihi. Katika hesabu, hata makosa madogo ya naweza kubadilisha matokeo. Hunifundisha kuwa hii hunifundisha kuwa kuwa makini. Kufuatilia kila hatua kwa uangalifu na kuha na kuhakikisha kila mambo ipo sahihi. Jambo muhimu sana. Mbinu hiii ya kuwa makini hufaid. Mbinu hii ya kuwa makini hufaidika sana katika maisha. Hasa pale mtu anapokuwa akifanya kazi za kiufundi au kupanga bajeti au ratiba. Hesabu pia ni somo linalofungua milango ya masomo mengine ya sayansi na teknolojia. Kuelewa hesabu vizuri kuna rahisisha kujifunza fiki kujifunza fizikia, kemia, takwimu na hata kompyuta. Hii inapanua uwezo wangu wa kuelewa dunia ya kisayansi na kunipa ujasiri wa kushiriki katika viradi mbalimbali ya teknolojia au ubunifu.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni bayolojia. Kwa sababu linaangazia maisha ya viumbe, viumbe hai kwa undani. Jambo linalonivutia sana. Biayolojia si tu somo la vitabu na nadharia. Bali pia ni somo linalohusisha maisha halisi, mazingira na mwili wa binadamu. Kila kipengele ninachojifunza katika bayolojia hunifundisha jinsi dunia inavyofanya kazi. Jinsi viumbe vinavyoishi na kushirikiana na jinsi mwili wangu unavyofanya kazi ili kuhakikisha afya na ustawi. Kwanza kabisa, ninapenda bayolojia kwa sababu hunipa uelewa wa mwili wa binadamu. Kupitia somo hii, nimejifunza kuhusu mifumo ya mwili kama vile mfumo wa mchakato wa chakula, mfumo wa neva, mfumo wa moyo na mishipa ya damu na mfumo wa kupumua. Kila wakati ninapojifunza jinsi moyo unavyopiga, damu inavyosafirisha mwilini au jinsi ubongo inavyoshirikiana na viyumbe vingine na viungo vingine nahisi kushangazwa kwa jinsi mwili ni nzuri na wa ajabu. Uelewa huu hunisaidia pia ku pia kutunza afya yangu kwa sababu ninajua jinsi lishe mazoezi na kupumzika kunavyosaidia mwili kufanya kazi vizuri zaidi ya hayo bayolojia hunifundisha kuhusu mimea na wanyama jambo li jambo linaloongeza maarifa yangu kuhusu ulimwengu kuhusu ulimwengu wa asili. Nimejifunza jinsi mimea inavyotengeneza chakula kupitia mchakato wa photosynthesis. Jinsi wanyama wanavyoshirikiana na mazingira yao na jinsi viumbe hai wanavyoathiriana ili kudumisha usawa wa ekolojia kila somo linafungua macho yangu kuona uzuri wa dunia na kunifanya niwe na heshima kwa mazingira kupitia bayolojia nimejifunza pia umuhimu wa kuangalia na kulinda rasilimali za asili kama maji misitu na wanyama pori ili vizazi vijavyo pia viweze kufurahia dunia kama tulivyo. Pia napenda bayolojia kwa sababu ni somo linalohusisha majaribio na utafiti wa vitendo. Si kufundisha tu kwa nadharia bali pia tunapata nafasi ya kufanya majaribio shuleni ili kuelewa kanuni za maisha. Kupitia majaribio haya kama vile uchunguzi wa seli chini ya darubini, uchambuzi wa maji au kupima mwendo wa mimea napata uzoefu wa moja kwa moja na somo. Hii inafanya kujifunza haiwezekani bila kushirikiana na kuona matokeo kwa macho yangu. Mazingira haya ya vitendo hunifanya niwe na uelewa wa kina na hufanya somo kuwa la kuvutia zaidi. Bayolojia pia hunifundisha kufikiria kwa kina na kwa mlingano. Mara nyingi, maswali ya bayolojia yanahitaji uchambuzi wa kina kuelewa sababu na matukio na kuunganisha maarifa mbalimbali. Kwa mfano, kujua jinsi upungufu wa vitamini fulani unavyoathiri mwili kuna hitaji kuelewa mfumo wa chakula, mfumo wa utumbo na mfumo wa damu. Hii hufundisha akili yangu kufikiria kwa njia kimfumo na kuunganisha maarifa kutoka sehemu mbalimbali. Zaidi ya hayo, bayolojia hunifundisha maadili ya uangalizi, uvumilivu na usahihi. Mazingatio madogo madogo katika mazingira na uchambuzi unahitaji umakini mkubwa. Jambo lina, jambo, jambo lina, jambo lina, jambo linalo nifundisha kuwa nidhamu, kuwa na nidhamu katika maisha yangu ya kila siku. Pia kunijenga, pia kunijengea heshima kwa kazi ya wanasayansi. Kwa kazi ya wanasayansi, waliotangulia ambao walitumia muda na juhudi za kuwa na uchambuzi wa kweli wa kweli wa maisha. Somo la bayolojia ndilo nililopenda zaidi katika kati ya masomo ya sayansi linafaa linafunua maisha na ulimwengu.

Ndiyo napenda sana kucheza na watoto kwa sababu kucheza nao hunipa furaha ya kipekee na kuna nifanya nijisikie mwenye amani ya moyo watoto wana roho safi mawazo mapana na uwezo wa kufurahia mambo madogo kwa namna ambayo watu wazima mara nyingi husahau husahau ninapo kuwa na watoto na kucheza nao miuhisi kama ninarudi miuhisi kama ninarudi kidogo katika ulimwengu ulimwengu wa utoto wangu. Uli mwengu usiojaa msongo wa mawazo, majukumu mengi, au presha za maisha. Kwanza kabisa, ninapenda kucheza na watoto kwa sababu huleta furaha ya dhati. Kicheko cha watoto ni chakweli na hakina unafiki. Mtoto anapocheka, anacheka kwa moyo wote, na furaha hiyo. Na furaha hiyo huambukiza hata watu walio mzunguka. Ninapo cheka nao. Ninapo cheza nao michezo kama kukimbizana, kuruka kamba, kucheza mpira au hata michezo ya kufikiri au hata michezo yao kufikirika kama kuigiza daktari mwalimu au shujaa fulani huhisi furaha ya asili iliyona masharti. Furaha hii hunisaidia kusahau kwa muda matatizo. Na changamoto za maisha ya kila siku. Pili kucheza na watoto hunifundisha uvumilivu na huruma. Watoto wanatabia ya kuuliza maswali mengi kubatilisha mawazo ghafla na wakati mwingine kuwa na ukaidi. Kupitia kucheza nao mmi kuchifunza kuvumilia kusikiliza na kuelewa hisia zao. Hii hunisaidia kuwa mtu mwenye subira zaidi na mwenye uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu wengine. Ninajifunza kwamba kila mtoto anadunia yake ya kipeke na anahitaji na anahitaji kueleweka kwa upendo badala ya kukemewa kwa hasira zaidi ya hayo kucheza na watoto hunipa nafasi ya kuwa mfano mzuri kwao. Watoto hunifunza mengi kupitia kuangalia na kuiga watu wazima walio mzunguka. Napo cheza nao, mimi hujitahidi kuonyesha tabia njema kama kushirikiana, kuheshimiana, kusema ukweli na kukubali kushindwa katika michezo bila kulalamika. Kupitia michezo naweza kufundisha madili ya maisha kwanjia rahisi na ya kufurahisha bila kuwapa mithara mirefu ambayo mara nyingi huwa ngumu kwao kuelewa. Sabu nyingine ino nifanya nipenda kucheza na watoto ni kwa sababu hunikumbusha ubunifu wa asli wa binadamu. Watoto wanamawazo ya sio na mipaka. Wanaweza kutumia kijidi kama gari, jiwe kama simu, au sanduku kama nyumba. Ubunifu huu hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti na kunikumbusha kuwa si kila kitu kinahitaji kuwa kikubwa au cha gharama ilikifurahishe. Urahisi wa maisha na kuthamini vitu vidogo ambavyo mara nyingi watu wazima hupuza. Kucheza na watoto pia hunisaidia kiafya. Michezo mingi ya watoto huhusisha kukimbia, kuruka, kuinama na kusonga mwili. Hii ni aina nzuri ya mazoezi ya mwili ambayo hufanyika bila hata mimi kutambua kuwanafanya mazoezi. Bada ya kucheza nao, najikuta nimechoka lakini nikiwa na furaha na najisikia mchangamfu zaidi. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu akili yangu huwa imejikita kwenye mchezo na furaha ya wakati huo. Pia napenda kucheza na watoto kwa sababu hujenga mahusiano mazuri kati yangu na wao. Mtoto anapocheza na mtu mzima. Na mtu mzima ane mjali na kumwelewa hujenga uaminifu na ukaribu. Ukaribu huu humfanya mtoto ajisikie salama na kuthaminiwa. Upande wangu, mahusiano haya hunipahisia ya kuridhika na kutimiza jukumu la kijamii la kusaidia kukuza kizazi kijacho katika mazingira ya upendo na msaada. Hada hivyo, ninatambua kuwa kucheza na watoto kuna hitaji uwajibikaji. Si suala la kucheza tuu bila mipaka, bali ni kuhakikisha usalama wao na kuwafundisha mipaka sahihi. Napo cheza nao hitaji kuhakikisha ni wanacheza kwa salama, hawajiumizi, wanaheshimiana.